Ndiyo, ni mewahi kusafiri kwa ndege. Nilitumia ndege ya Fly540 kutoka jiji la Nairobi, hadi jijii la Eldoret. Na ilikuwa subuhi, mwendo wa saa kumi na mbili ya subuhi. Ilikuwa nini ya kupendeza sana, ili ni pendeza. Ilikuwa, tulitembea sana, tukapitia kule mji wa kisumu. Ikawa nzuri sana.